Ni swali la kupendeza, sipendi joto lizilo na kipimo, lakini pia sipendi baridi ya gafla ya ac inayoweza kukasirika mfupa. Kwa maneno mengine, napendelea upepo mwepesi, unaopita kwa raha badala ya baridi ya gafla kutoka ac au kutoka au joto kali la jua. Upepo ni mtiririko wa hewa unaopita asili kama upepo wa pwani au upepo kutoka dirisha lilalo funguliwa unaongeza isia za kupumua vizuri na mara nyingi upendeza mwili kwa kuwa aukupi baridi gafla. Bari inapoa taratipu. Pia uleta sauti ya asili kama wimbi la bahari au majani yanao tokeleza ambao wengi ufuraiya. AC, ini baridi ya kiufundi. Inao tengezwa na mashini, inapaswa hewa baridi haraka na mara nyingi uwekwa kwa kiwango cha juu. Hivo inaweza kusababisha baridi ya gafra au kutojali mwili. Inapendekezwa saidi katika joto kali. Au sehemu zenye unyefu mwingi, lakini haipitizia za hasili ya upepo.